Naam, hiyo ni swali nzuri sana. Nezza sema kwamba ni muhimu pia kila mtu kukua na mwanga mwanga ambayo labda anaeza taka ama anaeza anaeza anaeza fuatilia. Sasa, mimi kivyangu naeza sema kwamba sema kwamba ni muhimu kwa ni muhimu kwangu. Ni muhimu kwangu ama ni muhimu kwa kila mtu kuweza kukua na muanga mzuri. Sababu hio hua inachangia pakubwa katika kuakisha kwamba vitu vyote ziko shwari na pia kwamba akuna kelele mingi ama hakuna wasi wasi mingi sana na pia naeza ongeza kwamba nezaongeza kwamba kwa kila mtu ambaye anajaribu kufanya anajaribu kufanya mambo zake za kila siku. Anafa awe na uwezo ya kwakikisha kwamba labda zile vitu zake za kila siku kwa mfano mfugaji ama mfugaji mfugaji anafaa apate muanga mzuri ama muanga wakati ambayo itamchangia pa kubwa aezi kupata tu ile nafasi ya kufuatilia ya kufuatilia mambo zake ama kufanya kwamba kwakikisha tu kwamba vitu vyote ambazo ana jaribu kufanya ama kufuatilia ama pia kama anataka tu kukua na wakati mzuri ya ufugaji itambidi aakikishe kwamba amekua na wakati muema na amepata tu na fugu ya kupeleka mifugu wake pali kwenye malishoni sababu hiyo ndiyo jambo ambayo inafaa. Na unapoweza kupata hiyo nafasi ya kupeleka mifugu wako kwenye malishoni vizuri inamaana kwamba muanga yenyewe inakupea nafasi nzuri nafasi muema ya kuhakisha kwamba tu vitu zako zikoshwari na kwamba kila kitu kinaenda salama. Pia naezongeza kwamba mimi binafsi, mimi ni mkulima na kila wakati ninapoenda kwenye, ninapo enda kwakikisha kwamba mifuguzangu wangu wako sawa ua nataka iwe ni muanga mzuri na iwe ni nafasi mzuri yangu ya kwakisha kwamba ni meza kufurahia ama ni meza kupata tu nafasi muema ya kwakisha kwamba vitu vyote ziko sawa. Na naezongeza kwamba, ninapo peleka ng'ombe malishoni, hua naakikisha kwamba ni wakati nzuri, ni wakati ambapo labda mimi pia naezapata nafasi ya kupumzika huko, na nafasi ambayo ninapo angalia inanipa uwezo na shukrani nzuri ya kukua tu nafasi muema. Pia nezaongeza kwamba ni muhimu kwa kila mtu kueza kuelewa kwamba hii viti yote ambazo tunazifanya ni muhimu tuelewe kwamba vitu zote ambazo labda tunajiusisha nazo ni zile ambazo zitatupa uwezo ya kwakisha kwamba maisha yetu yanasonga vizuri ama maisha yetu yanakua tu na nafasi muema. Sababu haya yote inachangia pakubwa kwa hii kwa kukua na wakati muema na hiyo ndiyo jambo ambayo mimi hua inanifurahisha sana. Sasa ata ninapo kua na mifugu kwenye malishoni hua nakikisha kwamba vitu vyote ambazo nazifanya zimeenda shwari na yamekua mazuri sana. Sababu bila kukua na haya yote utapata kwamba labda sa zingine unapata kuteswa kidogo na juakali. Na hiyo hua si jambo nzuri sana. Sasa ni muhimu tuweze kuelewa kwamba muanga pia inafaa iwe ni nzuri. Na inafaa ikue ni ni muanga ambayo inakupa uwezo. Ya kuakikisha kwamba vitu zote ambazo unafanya ni ya mana. Na vitu zote ambazo unafanya labda haya kudhuru kwa njia moja au nyingine. Na hiyo ndiyo jinsi ambazo tuneza tumia ama tuneza fanya. Kwakisha kwamba vitu vietu ziko shwari ama hali yetu ya afya iko shwari. Na bila afya nzuri utapata kwamba we binafsi unapatwa na wakati mgumu na saa zingine huwa si jambo nzuri sana. Sasa ni muhimu kwa kila mtu kujua na kwelewa kwamba na kuelewa kwamba haya yote yanachangia ama yaneza changiwa na kukua na muanga mkali ama muanga wakati na ni muhimu watu kueza kwelewa hayo asante sana.

ASante sana kwa hiyo swali. Kuhusu chumba ninachokipenda sana pale nyumbani, mimi huyo ni kitu ambayo naeza jadili sana na inanipa furaha. Kivyangu naeza sema kwamba napenda tu ile chumba changu cha mapumziko sababu hiyo ndiyo chumba ambacho mimi huwa napenda kukaa sana wakati ambapo sijaenda kazini ama wakati ambapo niko tu na mafikira zangu. Sababu haya yote naeza sema kwamba hii chumba ya mapumziko huwa nimeeka vitu zangu ama zile vitu zangu ambazo labda zinaeza changia pakubwa katika kuhakikisha kwamba nimeeza tu kukuwa na wakati mwema, nimeeza kukuwa na mafuraha kidogo na nimeeza tu kujiendelesha pia kwa kuskuma muda mzuri wakati ambapo nime nahisi vibaya kwa mwili. Ama pia wakati ambapo tu nataka nipate mapumziko. Hiyo chumba sa zingine huwa naeza kukaa na watoto. Watoto wangu na familia. Lakini mara mingi huwa napenda kutumia hiyo chumba kivyangu tu. Sababu hiyo huwa ni mahali ambapo mimi mwenyewe napenda kujipumzikia. Na napenda kuhisi vyema. Pia, hii chumba changu cha mapumziko, ndiyo mara mingi nikiwa na wakati ama nikiwa pale kwenye nyumbani, huwa nahakikisha kwamba nimeeza tu labda kukula huko, nimeeza kupiga gumzo na bibi yangu, ama tumeeza tu kuelewana kwa njia moja au nyingine. Sababu pale unapokaa nyumbani ni muhimu sana muelewane. Sababu hiyo ndiyo chanzo kipya ama chanzo kizuri cha kuhakikisha kwamba maisha yenyu wote imekua shwari na imekua sawa. Pia naeza ongeza kwamba hiyo chumba huwa nakaa sana sana. Na huwa nahakikisha kwamba nimeeza tu kupiga gumzo sana. Na pia ninapotaka kuona zile mchezo ya kandanda huwa nahakikisha kwamba nimeeza kwenda na nimeeza kupitia apo na sababu apo ndo nina zile vifaa ama televisheni ya kutazama mpira na kuhakikisha kwamba kila kitu kiko shwari na iyo huwa inanipa uwezo ya kuhakikisha tu kwamba nimeeza kufurahia. Na nimeeza kukuwa na wakati mwema na hiyo ndo jambo ambayo huwa inafaa. Sasa ninapo tazama mchezo zangu za kandanda hapo chini. Huwa nahisi vizuri sana sababu haina ile kelele sana ya watoto ama haina kelele sana. Sababu ni mahali ambapo ni mimi tu ndio huwa naenda kukaa sana sana. Na ni mimi tu ndio huwa nahakikisha tu nimejaribu nini huwa nahakikisha kwamba nimejaribu kuhisi vizuri na kukaa na kufurahia maisha sababu hiyo ni jambo la maana. Pia naeza ongeza kwamba pale ninapokaa kwenye hiyo chumba huwa napata ile nafasi ama uwezo ya kuhakikisha kwamba mwili yangu imetulia nimeeza kukaa chini vizuri na mara ingine pia nimeeza tu kufanya mazoezi kidogo na hiyo ndiyo jambo ambayo huwa inanipa furaha na kwa hivyo naeza ongeza na kusema kwamba ninapokaa kwenye hiyo chumba huwa naona kwamba angalau nina furaha kidogo sababu furaha ndiyo jambo la maana sana sasa kila wakati ninapofanya hayo huwa nahakikisha kwamba nimehisi vyema. Na nimeeza tu kufanya mambo ambayo yananifurahisha kama kucheza mchezo zingine pia. Na iyo furaha ambayo mimi huwa napata nikiwa huko ndani. Ni furaha ambayo huwa inanipa tu nafasi nzuri ama nafasi njema sana katika maisha yangu. Na ni mimi mwenyewe naelewa jinsi ambavyo huwa nahisi. Kila wakati ninapoingia pale na hakuna kelele yote. Na hiyo ndio jambo la maana na ni jambo ambayo huwa inanipa tu furaha na wakati nzuri sana. Asante.

Ahsante sana kwa hiyo swali. Naeza sema kwamba kivyangu napenda ile rangi ya manjano kwenye ukuta sababu ukuta inapo kuwa na rangi ya manjano, huwa inanifurahisha na hiyo rangi ni mojawapo ya rangi ambazo hata mtu akiwa mbali ataeza kuona na ataeza tu kuelewa. Ataeza kuelewa huyu anapenda vitu zake namna hii ama kwa hali fulani na hali fulani. Na hizo zote hua ni vitu nzuri nzuri ambazo zinachangia pakubwa katika sisi kukua watu ambao tunapenda zile hali ya kisasa ya mazingira. Sababu utapata sana sana kwa siku hizi kuna wale watu ambao labda wanapenda rangi ile rangi ya manjano kwa hali yake ya kuoanekana na kukua tu ni inasimama mbele ya rangi zingine kama rangi nyeusi. Najuwa ukikuwa na rangi ya manjano, utakua tu na wakati rahisi ya kueza kukua na ile hali ya hewa, pia hali ya taa na mwangaza kwenye hicho chumba. Na hiyo, naeza sema kwamba pia ndiyo maana huwa inachangia, huwa inachangia mimi kueza kupenda hiyo hali. Na jambo lingine pia ni kwamba, hiyo rangi ya manjano huwa naipenda kwa sababu nimelelewa pahali ambapo watu wanapenda rangi ya manjano. Sasa vile nilipo kuwa mtu mkubwa, pia nilijipata tu kwamba napenda rangi ya manjano. Na hiyo ilieza kuchangia pakubwa katika mimi kukua hivi vile nilivyo na kuipenda hiyo rangi. Na pia kupenda tu jinsi ambavyo labda inatokea. Unapo kaa pale kwenye hiyo chumba na pia jinsi ambayo labda pia tu inaezakua tu. Inaezakua tu inafanya wewe mwenyewe uhisi kwenye mwili yako. Unapo kaa kwa chumba ambacho ni rangi ya manjano. Na pia hiyo rangi ya manjano pia unapo kaa tu uitazame utapata kwamba ni mzuri, ni mzuri sana. Na utapata kwamba hiyo rangi ya manjano inakupea tu ile nafasi mzuri ama wakati mwema ya kukua na mafikra mazuri ama wakati mwema ya kuhakakisha tu labda vile ambavyo unaona chumba chako ama ile mwangaza ambayo inatokea kwa chumba chako ama zile vitu zozote zile ambazo pia labda saa zingine inaeza kuwa labda ambazo pia zinaeza kwa zina hitajika. Ukamilishe. Na kivyangu, naeza ongeza na kusema kwamba unapokuwa na rangi ya manjano kwenye chumba chako ama pale kwenye chumba chako cha kukaa ya kila siku utapata kwamba uko na nafuu fulani. Sababu hutahitajika kufungua mwangaza ya stima kila wakati. Sababu hiyo utapata kwamba hii rangi ya manjano inakupea tu nafasi nzuri na ikona mwangaza yake kivyake. Na hata ikiwa wakati wa mchana hutahitajika kufungua stima na hiyo ndo jambo ambayo pia inanifurahisha kukuwa na rangi ya manjano. Sasa kitu ingine pia ni kwamba rangi ya manjano pia utaweza kuelewa kwa haraka kama kuna uchafu yoyote kwa ukuta. Na utaweza kujua kwamba unafaa ufanye nini na nini ili kuhakikisha tu kwamba uchafu yako ama uchafu yoyote ambayo iko hapo kwa ukuta ime imeweza kuangaliwa vizuri. Na imeweza imeweza kupanguzwa kwa wakati kwa haraka. Ama kama kuna ukuta na inahitaji kusaidiwa ama inahitaji kupanguzwa ama kupigwa tena rangi vizuri. Utaeza kuhakikisha kwamba umeeza kuifanya kwa wakati unaofaa. Na wakati ambayo ni mzuri sana na hiyo ndiyo mimi, naeza sema ndo sababu mimi hua napenda rangi ya manjano sana. Ahsante sana kwa hayo ya leo na nimeweza kufurahia mada. Na nashukuru tu kwa wakati ambao nimeweza kujadiliana nayo. Ahsante sana.

Naam, naam, asante sana kwa hiyo swali. Naweza sema kwamba, kuna matunda mengi ambayo mimi huwa napenda. Na sana sana moja ya hapo, moja hiyo matunda ambayo mimi huwa napenda ni kwamba ni matunda ile tunda la maembe. Tunda la maembe huwa inanifurahisha sana. Sababu, sababu naweza sema kwamba, kuna tunda la maembe ni jambo moja nzuri ama ni tunda nzuri sana ambayo huwa inanipa furaha. Na kila wakati ambapo naikula hua nahisi vizuri sana. Sababu ikona ladha yake tamu na ikona ladha. Ikona ladha ambayo ni nzuri sana na hiyo ni jambo ambayo labda inanipa furaha sana. Ladha ya matunda ama ladha ya matunda ya maembe huwa ni kitu nzuri sana na watu wengi ambao labda wameweza kuelewa kwamba tunda la maembe ni muhimu. Ama tunda la maembe ni tamu utapata kwamba hawa wenyewe wanapenda. Hakuna siku ambaye inaezapita kama hawaezi pita namaanisha kwamba hawawezi pita tunda la maembe. Na wakose kukinunua ama wakose kukila. Ni kama mtu kama mimi pia. Sio rahisi unipate kwamba nimepita mahali ambapo labda kuna mtu ambaye anauza maembe na nikose kuinunua. Sababu mimi huwa napenda hiyo tunda sana. Na hiyo tunda ndiyo kitu ambacho huqa inanipa furaha. Na huwa inanipa tu ile uwezo ya kukuwa na wakati mwema na wakati nzuri. Na kukuwa tu na ladha tamu kwenye kwenye mdomo yangu na hiyo ni jambo ambayo mara mingi huwa naweza kufurahia ama huwa naweza tu ku huwa naweza kupendezwa nayo. Sasa pia tunda la maembe pia naweza ongeza kwamba ni tunda ambayo hata ukiweza kuifinya na kukunywa juisi yake. Utapata wewe binafsi unafurahishwa sana na utapata kwamba wewe binafsi unapokula hiyo tunda uko tu na ile nafasi mwema na nafasi nzuri sana katika mafikra pia na ladha ambayo itabaki kwenye mdomo yako. Itakuwa pia ni mzuri sana na utaweza kuhisi vyema sana na hiyo. Ndiyo jambo ambayo inafaa sasa. Sasa kivyangu huwa najiambia kwamba tunda ni muhimu. Na tunda inafaa ikue mzuri sana sababu inafaa ikuwe ni tunda ambayo pia wewe hata ukiitafuna. Unafaa uweze kuelewa kwamba ni tunda ni tunda ambayo inakupa furaha. Na tunda ambayo inakupea uwezo ya kushiba pia. Na sababu hiyo ndio jambo la maana unaeza ongeza kusema kwamba ni muhimu. Ni muhimu kwa kila mtu kujua ni vitu aina gani. Anafaa apende ama anafaa afuatilie. Na naeza ongeza pia. Naweza sema kwamba pia ni pia. Ni kuna vitu kuna vitu ambavyo labda pia ukiweza kuyafuatilia. Utapata kwamba ni nzuri na ni tamu. Sababu ya natokea kwa tunda sasa tunda kama la maembe ni tamu sana. Na pia mimi pia naweza ongeza na kusema kwamba kila wakati ninapotafuna tunda la maembe huwa napatwa na huwa napewa tu ile ladha tamu kwenye maisha. Ladha tamu kwa maisha. Lakini huwa ni kitu tamu tu ambayo sijui nitasema vipi. Sababu tunda la maembe ni tunda ambayo kila mtu ama mtu yote ambayo ameweza kuikula ni ataweza kufurahia na anapata tu nafasi nzuri sana ya kujihusisha nayo. Sasa ndiyo maana hata mimi ninapo ninaposema napenda tunda la maembe. Huwa nina furaha tele na huwa nafurahishwa tu na hiyo jinsi ambayo iko ama jinsi ambayo labda tunaweza itumia. Kuhakikisha kwamba hiyo imekuwa ni tunda nzuri. Na hata ile ladha ambayo tunakula kutoka kwake ama juisi ambayo tunakunywa kutoka kwa tunda la maembe. Pia huwa na huwa ni matamu sana na mtu yote mbayo ashai ikunywa. Sio rahisi upate kwamba ameanza kukunywa juisi ya matunda ingine. Na hiyo yote ndiyo huwa inachangia pakubwa mimi kupenda hiyo tunda. Na huwa inanifurahisha sana.